Napenda kukula chakula rahisi sana, chenye chepesi na chenye lishe bora kama wali na mboga, ugali na mboga za majani au samaki kukuwa kuchoma Hii hunisadia kupumzika vizuri bila kuhisi uzito tumboni kabla ya kulala na pia huwa inanifanya niendeleze kutengeneza mwili yangu kwa kuwa nafanya mazoezi sana.

Ninashughulikia usafi wangu kazini kwa kujifahamu na kujitha tathmini mara kwa mara ni kikitambua eneo linalohitaji kuboreswa kwa kuwa ninaomba ushauri au maoni kutoka kwa wenzangu au wasimamizi na kujifunza kupita mafunzo au uzoefu pia najiwekea malengo ya kuboresha na kufuatilia maendeleo yangu ili kuhifadhi udhaifu wangu ubadilike kwa fursa ya kukua kitaaluma.

Ndio, ninapenda kujaribu chakula vipya sana, hunifuraisha kujifunza ladha tofauti na tamaduni za vyakula, na pia hunisaidia kupanua upeo wangu na kupata uzoefu mpya. Ninapenda sana kujaribu pia chakula ndo maana nijue culture different.

Naam napenda sana kucheza na watoto napenda kucheza na watoto. Huniletea furaha hunisaidia kuelewana nao kwa uraisi na pia hujenga uhusiano mzuri na kuwafanya wajisikie salama na kupendo Napenda sana kucheza nao kwa kuwa huwa wananichangamisha sana na pia wananijengea siku.

Mimi kwa kawaida natumia mda wa saa takriban saa mbili masaa mbili au nne mtandaoni kwa siku Hasa kwa mawasiliano kujifunza mambo mapia na kazi mpia Pia kujitahidi kueka uwiano ili nisipoteze mda mwingine mtandaoni Napenda pia kutumia mtandaoni kwa kujua nini inachoendelea na kujielimisha.

Ndiyo, ninavaa miwani inapo hitajika. Hasa, ninapofanya kazi kwa muda mrefu au nikiwa kwenye muanga mkali. Miwani unisaidia kulinda macho kuboresha uoni na kunifanya nijisikie huru na makini zaidi katika majukumu yangu ya kila siku. Ninapenda kuvaa miwani pia kufanya vazilangu likaka vizuri. Ni kama pambo pia.

Ninapendelea viatu vya starehe na viatu vya kudumu vinavyonifanya niwe na uhuru wa kutembea na kufanya kazi bila usumbufu, pia ninapenda viatu vinavyofaa mazingira mazingira nipo vinavyo linda miguu na vina nakuenda na mavazi yangu ninapenda viatu sana na kama pambo langu huniongeza ninakaa vizuri sana.

Naam natumia video kwa mawasiliano wakati ni muhimu kama kwa mikutano ya kazi au kuwasiliana na wenzangu kwa njia ya moja kwa moja video unisaidia kuelewana vizuri kuonyesha hisia za mtu mwingine na kufanya mawasiliano kuwa za kibinafsi zaidi video ni nzuri na.

Ninakaribisha wafanyakazi wapya kwa kujenga mazingira ya kirafiki na ya kuhimiza naanza kwa kuwasilishia timu na kuelezea taratibu za kazi kisha na wasikiliza na kujibu maswali yao ya subira Pia huwasaidia kuzoea mazingira ya kazi kuwapa mwongozo pale inapohitajika na kuonyesha ushirikiano ili wajisikie sehemu ya timu haraka.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuchambua hatua zilipo na kutambua changamoto au upotevu wa muda Kisha na shauri au nitumie mbinu mpya zinazo ongeza ufanisi kama kutumia teknolojia kupanga kazi vizuri au kushirikiana na wenzangu Pia nafuata matokeo na kurekebisha hatua zinazohitajika ili michakato iwe rahisi haraka na yenye tija zaidi.

Ninapenda maji sana kwa kawaida huwa nanywa takriban gilasi nane au au kumi za maji kwa siku sawa na takriban lita mbili au mbili na nusu hii husaidia mwili ukawa kaa umejaa nguvu Hudumisha afya ya ngozi na kusaidia kazi za viungo vyote vya mwili vizuri ninapenda maji maji ni uhai.

Napenda aina ya filamu zinazo changanya maburudani na mafunzo kama drama filamu za familia na filamu za kuhimisisha fikra Pia napenda filamu za kitendo na hadithi za kweli kwani hunifuraisha na kunipea mtazamo mpya kuhusu maisha na watu.